Utarabu wangu wa jioni huanza mchana baada ya shughuli za siku napenda kupumzika kidogo na kisha kuoga ili ni nijisikie safi na mtulivu. Baada ya chakula napenda kuzungumza na watu wa nyumbani au kusikiliza mziki una utulivu. Wakati mwingine husoma vitabu na kuangalia habari. Kabla ya kulala hujiandaa na kuosha meno na kuweka vitu vyangu tayari.

Mimi husherehekea sikukuu kwa kuandaa sherehe au hafla ya pamoja na familia au marafiki au jamaa zangu. Kufanya midahalo, michezo au mashindano, pia kuvaa maalumu au za rangi za sherehe na mwisho kuimba na kucheza muziki wa starehe.

Kazi niinayo dhamini sana ni kazi ambayo inayoleta uhuru au uhakika kazi yenye uhuru wa kufanya maamuzi au yenye usalama wa kifedha huongeza amani ya akili na udhabiti wa maisha kama vile mfanyikazi wa serikali.

Mimi huamka asubuhi saa mbili. Kitu ya kwanza ninachofanya ni kuomba kisha kuoga na kujisafisha. Mimi huenda jikoni kutengeneza kiamsha kinywa kama vile chai na mkate. Mimi kisha hujiandaa kuenda kazini. Mimi najihisi mwenye furaha na pia mwenye kuwa na nguvu mpya siku hii.

Sisi huishi katika nyumba ya mawe ni mazingira ambayo yakuvutia na pia ni mazingira inayopendeza. Tuliamia hapa nikiwa kidato cha kwanza na wazazi wangu. Kinacho nipendeza katika eneo ni kwa wanjareni ni wale wa kusaidiana. Ina usalama wa kutosha pia sana.

Kumbu kumbu ni ya utotoni mwangu ni wa mchezo, nilicheza na wenzangu pamoja shuleni, kinachofanya kuwacha maalum sana, kwamba iliniongezea furaha ya ndani na pia kuimarisha uhusiano na rafiki yangu. Mi ujihisi mwenye furaha ninapokumbuka siku hii.

Mimi hukumbuka mwalimu wangu wa hesabu ni mwalimu wa mbali, alikuwa mzuri, mwalimu wa kusaidia, alinisaidia katika somo hili, alinifanya nielewe kwamba somo hili ni rahisi, alinichangamsha na lilikuwa rahisi kwangu, ni mwalimu wa mbali ninayemkumbuka.

Naam mimi hupenda mvua. Nakumbuka siku ya mvua iliyopita ni mwaka iliyopita. Sisi hukaa nyumbani na kutazama filamu au vipindi vya nyumba. Wakati ninaposikia sauti ya mvua, mi hujihisi mwenye furaha kwa sababu ninajua kutakuwa na mazao mengi shambani.

Ningependa kuenda majini ili niweze kuogelea mahali popote. Ningependa kusafiri na mama yangu ambaye tunapenda kutembea na yeye kila pahali. Ningependa kutembelea maeneo mengi ili kujua mengi sana duniani ili kujiburudisha.

Kutoka dirishani mwangu naweza kuona majengo kadha na barabara ndogo inayopita karibu na nyumba asubuhi watu huanza shughuli zao mapema wengine wakitembea na wengine wakiendesha pikipiki napenda hasana kutazama mandhari kwa sababu hunipa amani na hunifanya nijisikie karibu na maisha ya kila.

Mfanya biashara ninayeh mpenda ni Elon Musk. Anajulikana sana kwa kutengeneza vitu vikubwa na za teknolojia na kumbuka kwamba alitengeneza gari ya umeme yeye huwa mfanya biashara mwenye bidii sana mimi hujihisi vyema pia na mwenye kuwa na furaha ninapo msikiliza.

Mji ambao nilizaliwa ni mji mdogo wa Nakuru huburudisha sana na pia huwa na wanyama wa kuvutia. Mambo mazuri ninayakumbuka kwa utotoni mwangu, tulicheza na wenzangu michezo mbalimbali mji wangu huwa maalum kwa sababu watu husadiana katika dhiki na nitarudi mji wangu wakati nimekuwa vizuri sana.

Mchezo ninao upenda ni mchezo wa mguu. Mimi upenda mchezaji Leon Messi. Ni mchezaji mbora sana. Mimi hutazama mchezo huu kwenye runinga na pia huwa mwenye furaha. Nina jihisi vyema na pia mwenye furaha ninapocheza mchezo ninapo tazama mchezo huu unapo chezwa.